Hali ya hewa nchini Kenya iko aina mingi kulingana na mahali ambapo unapokaa. Kwa mfano, pwani, hali ya hewa ni joto na unyevunyevu, miji kama mombasa na malindi hutembelewa na mvua za misimu. Lakini pia kuna jua kali wakati mwingini mabadiliko ya hewa ya bahari hutoa upepo mwepesi. Mikoo ya milimani, milima, mikao ya milima, hali ya hewa ni baridi, miji kama Nairobi, Nakuru, Nyeri, na eldoret, hutapata majira ya baridi na joto la wastani. Katika maeneo haya, mvua hutokea zaidi kwa kipindi cha masika, machi hadi mei, navuli, oktober, hadi disemba. Nchi kavu kaskazini na mashariki Hali ya hewa ni jangwa na joto maeneo kama garissa, wajir na mandera Yanayopata joto kali na mvua kidogo Hasaa maeneo ya kaskazini mashariki Hivyo ndivyo hali ya hewa katika nchi yetu.

Ndiyo, mimi hutumia wifi au data ya simu inalingana wakati ambapo nipo wapi na nafanya nini. Lakini kwa wakati mingi, mimi hutumia wifi tuseme kama nipo kazini, hao niko mahali watu wengi. Utapata kama wifi iko bure na watu wanatumia. Ilhali nikirudi nyumbani mimi hutumia data ya simu ambapo hiyo data lazima mtu anunue, akisha nunua Then anaitumia kwa simu, inalingana mtu anapewa nafasi gani na wakati gani pia inalingana Pia unaeza tumia zote, unaeza tumia wifi au data ya simu inalingana Inalingana na venye malipo yako yanaweza kukusaidia Lakini uku kwetu watu wengi utumia wi-fi kwa sababu hiko haraka na connectivity yake iko sawa sawa Hata mimi pia napenda kutumia wi-fi ya simu ambapo inanisaidia sana kwa vitu haraka haraka ambapo maybe nikitaka kuingia mtandaoni.